Chakula ninachopenda kula jioni ni wali maharagwe au wali na kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu kinashibisha, kina ladha nzuri na hunipa nguvu baada ya siku ndefu ya shughuli.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni ukosefu wa uaminifu na kuheshimiana. Ni napenda watu wawe waaminifu, wakweli na waheshimu wengine. Kwa sababu tabia hizo hujenga mahusiano mazuri katika jami.

Jioni kabla ya kulala mara nyingi nafanya shugli tulivu kama kusoma na kusikiliza muziki laini. Pia hutumia muda kutafakari siku yangu na kupanga mambo ya kesho. Hii unisaidia kupumzika, kupunguza mawazo na kujiandaa vizuri kwa usingizi mzuri.

Ninapenda sana kufanya mambo yanao jenga na kufurahisha. Mara nyingi tunafurahia kupiga gumzo kuhusu maisha kula pamoja au kushiriki mchezo mbali mbali. Pia napenda sana kusafiri na kuchunguza maeneo mapia tukiwa kikundi kwa sababu vicheko na hadithi huwa hazishi. Kikubwa zaidi ni kusaidiana na kupeana moyo tunapo pitia changamoto.

Ukifanya makosa kazini mi huanza kwa kukubali mapema na kutafuta suluhu bila kupoteza muda. Mimi hucheki ni wapi mchongo ulienda mrama. Kisha nachukua hiyo kama lesson fiti ya kuhakikisha hiyo mistake hairidiwi tena baadae. Siri ni kuwa mkweli kwa timu yangu na kurekebisha mambo haraka. Maana makosa ni sehemu ya kujifunza na kukuwa kitalanta ili niweze kudeliver matokeo ya kijanja kila saa bila uwoga.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kila jukumu kulingana uzito wake, ili nisinase kwenye presha za dakika za mwisho. Napenda kuanza harakati mapema na kuweka malengo madogo madogo, yanayoweza kutimizwa kwa urahisi, jambo linalonisaidia kukamilisha kazi kwa njia ya kisasa na bila kulegalega. Inanibamba sana nikimaliza shughuli zangu, kabla ya deadline. Maana hiyo inanipa utulivu wa akili. Na nafasi ya kucheki kama kila mchongo wa kitalanda umekaa sawa kabla ya kuukabidhi rasmi mtaani.

Mimi uona maua ni mipango ya kisasa sana wakuleta urembo na harufu nzuri kwenye mazingira yetu mtaani. Napenda vile maua ya aina mbalimbali yanoveweza kubadilisha vibe ya maali na kuleta utulivu wa kipeke kwa kila mse anayo yacheki asubui ama jioni. Inanibamba kuona vile maua yanatumiwa kuwelezea isia za upendo na eshima jambo linalofanya kila harakati ya kitalanda ya kupamba mita yetu iyonekane kukua na rangi na maisha ya ajabu sana.

Mimi uona kuchaji kifaa maramoja kwa siku inatosha kama unatumia mbinu za kisasa za kutunza kitalanta. Inanibamba kwa kikisha betri iko juu ili kusiwe na usumbufu kwenye harakati za mchana mtaani. Hii inasaidia kudumisha vibe ya kazi. Bila kifaa kuzima gafla wakati wa shugli muhimu.

Mimi huona paka kuwa mnyama wa kisasa zaidi wa kufuga. Hasa yule mwenye manyoya mengi ya kijivu na macho angavu. Paka anatabia ya utulivu na hujitegemea sana. Jambo linaloleta vibe ya amani, ndani ya nyuhai shirt.

Mimi huona paris kuwa mji wa kisasa zaidi ningependa kutembelea ili kujenea sanaa na miundo ya kitalanta ya ajabu. Naitamani sana kwa sababu ya urembo wa mtaa yake na mnara wa AFL unauleta vibe ya kipekee kimataifa. Inanibamba kufikiria kutembea kando ya mto seini. Nikiwa na mzuko wa ajabu na kujifunza utamaduni wao na kuona vile mji uo unavyo changamka usiku kucha.

Mimi huona kuendesha baisikeli kuwa mpango wa kisasa wa kudumisha afya na kufurahiya mazingira mtaani. Inanibamba kuona harakati hizi zikileta utulivu na mzuka ajabu unapopita kwenye njia za asili. Huu ni mchongo wa kitalanta unaonipa nishati ya kutosha na vibe safi ya kuanza siku kwa nguvu.

Mimi huona kukamilisha miradi migumu kwa wakati kuwa mpango wa kisasa wa kudhihirisha uwezo wa kitalanta. Inanibama kuona suluhu ninazotoa zikileta manufaa na mzuka wa ajabu kwa watumiaji mtanii kila siku. Haya mafanikio hunipa utulivu wa akili na nishati ya kupiga harakati za kimaendeleo zaidi kazini.

Mimi huona kujifunza historia kuwa mpango wa kisasa wa kuelewa chimbuko la harakati zetu za kitalanta. Inanibamba kugundua jinsi matukio ya zamani yanavyo unda mwelekeo wa mtaani na kutupa mzuka wa ajabu wa kuboresha maisha yetu ya sasa. Elimu hii inanipa utulivu wa akili na ufahamu dhabiti wa mambo yanayo tuzunguka kila siku.

Mimi huona kutembelea majengo ya sanaa kuwa njia bora ya kupanua upewo na kutathmini kazi za kipekee. Inavutia kuona jinsi wasanii wanavyotumia rangi na maumbo kuelezea maisha ya kawaida kwa mitindo wa kustaajabisha. Mazingira haya yananipa utulivu mkubwa na ari ya kutafuta mbinu mpya ya kuboresha kazi zangu kila uchao.

Mimu huona kutumia akaunti za kidigitali na mifumo ya uwekezaji kuwa njia ya bora ya kusimamia rasilimali kwa ajili ya baadae. Inanivutia kuoana jinsi teknolojia inavyofanya iwe rahisi kutenga kiasi fulani cha mapato kuelekea kwenye hisa au dhamana za serikali. Utaratibu huu unanipa uhakika wa kifedha na utulivu wa ndani. Nikijua kuwa kila juhudi nnayofanya sasa itazaa matunda na kuimarisha maisha yangu ya baadae.

Mimi huwona upatikanaji wa elimu bora na teknolojia kwa kila nchi kuwa atuwa kubwa ya kuleta mageuzi inanivutia kuwona jinsi fursa sawa zinavyo weza kuinua vipaji vya vijana na kuimarisha uchumi wa mtani kwa kasi. Maendeleo haya yanaleta matumaini ya maisha bora na utulivu wandani yakiakikisha kila mtu ana uwezo wa kufikia ndoto zake.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa kufanya mazoezi ya viungo kwa njia bora ya kuboresha uwezo wa kiakili na afya ya mwili. Inanivutia kugundua maarifa mapya huku nikihudumisha upesi wa harakati zangu za kila siku. Shuguli hizi unipa utulivu mkubwa na ari ya kukabiliana na changamoto kwa mbinu mbadala na umakini wa hali ya juu.